Ninapenda kufanya kazi na wengine, ingawa pia naweza kufanya kazi pekee yangu, inapohitajika. Kufanya kazi na watu wengine, hunipa nafasi ya kubadilisha mawazo, kujifunza vitu vipya na kupata suluhisho bora zaidi. Pia husaidia kujenga, ushirikiano na uhusiano mzuri kazini. Hata hivyo wakati mwingine kufanya kazi pekee yangu hunisaidia kuzingatia zaidi na kumaliza kazi kwa haraka kwa ujumla, ninafurahia kufunya kazi kulingana na hali na aina ya kazi.

Ndiyo, ninahitaji kugawa taka zangu. Kugawa taka, huwa ninafanya hivyo kwa kuweka taka za plastiki, chupa na karatasi kwenye sehemu tofauti na taka za jikoni. Hii hunisaidia kulinda mazingira na kurahisisha kuchakata tena vitu vinavyoweza kutumika. Pia ni tabia nzuri ya kuonyesha uwajibikaji kwa jamii na asili. Ninapofanya hivi nahisi kuwa napigia hatua kidogo lakini muhimu katika kufadhi mazingira yangu na kufanya dunia kuwa safi zaidi.

Huwa napokea maoni kutoka kwa wengine kwa furaha. Nafikiri maoni ni njia nzuri ya kujifunza na kuboresha mambo ninayofanya. Wakati mwingine maoni huleta mtazamo mpya ambao sikuwai kufikiria na kunisaidia kufanya maamozi bora zaidi. Pia napenda kuuliza maoni ya watu ni nao ya heshimu kwani hunijengea ujasiri na kunisaidia kuwa mwema zaidi katika kazi na maisha yangu ya kila siku.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chocolate naipenda kwa sababu ina ladha tamu yenye mvuto na harufu nzuri sana keki ya chokleti hunifurahisha hasa ninapokula wakati wa sherehe au siku maalum pia napenda kwa sababu inaweza kuliwa pamoja na chai au juisi na hunifanya nijisikie vizuri na kufurahia muda wangu.